Chumba ambacho nakipenda zaidi basi ni sebuleni. Manake sebuleni ni mahali ambapo unaeza kuketi kwenye kiti, utulie, uwasheruninga, pale, uangalie vipindi, vile vile filamu ambazo unazipenda. Na pia unaeza kukaachini uweze kula chakula. Na pia kukaa chini tu kuweza kuzungumza na familia yako kupiga story na watoto wako. Kwa hivyo ndicho chumba ambacho huwa nakipenda zaidi. Na kitu ambacho nafanya pale, huwa ni kutazama runinga. Kwa hivyo nini ambacho kinafanya chumba hiki kipendeke? Kuna taa nzuri pale ya kisasa ambayo huwa inawaka inileta mwangaza vizuri, unaeza kusoma kitabu, unaeza kufanya chochote. Kando na hayo, unatazama runinga. Ndiyo maana na kipenda sana chumba hiki. Na nahisi vipi nikiwa ndani ya chumba hiki? Na jihisi vizuri, nahisi nimetulia, nahisi sina mambo mengi. Na tulia tu mwenye nafwatilia mambo jinsi yanavosonga.

Napenda sana hesabu, manake hesabu ndo kila kitu. Hususan, tunapotumia pesa katika maisha yetu ya kila siku. Huwa nilazima tupige hesabu kujua kwamba kiasi gani cha pesa, kinatumika kufanya nini, kiasi gani cha pesa, kinatumika kufanya kitu kipi kingine na pia mneza jua, je, nikikupa pesa unanirudishia ngapi. Kwa hivyo hesabu ni kitu ambacho, tupende tusipende kipo katika maisha yetu, hesabu tunaitumia kila siku, katika matumizi yetu, katika pesa ambazo tunazitumia. Kwa hivyo ndiyo, napenda hesabu si sana, napenda hesabu kidogo, si muandani wa hesabu sana ili hesabu ya ndani ndani. Lakini hii hesabu ya kawaida hii ya kutufanya tuweze kuendele na maisha yetu wa kila siku, basi ndiyo hesabu ambayo hua naipenda.

Mfereji ninaoufuata ni ule mfereji wa Citizen TV, ambao ni runinga ambayo inapatikana hapa Kenya na ni miongoni. Mwa runinga ambazo ni nambari moja kwa ufuataji na utazamaji. Mamilioni ya wakenya ambayo ilikuwa idadi kubwa zaidi wanatazama. Mimi nikiwa ni mmoja wao ambao pia napenda kutazama. Na pengine kwa nini natazama ni kwa sababu napenda jinsi wanavoandaa taarifa zao, wanavyowasilisha taarifa zao na pia. Huna vipindi tofauti ambavyo vinafurahisha Ukitazama bila shaka utakuwa na raha moyoni ndio maana huwa na tazama mfereji huo wa Citizen TV kuangalia taarifa na vile vile kuangalia vile vipindi.

Habari mara nyingi huwa nazipata kupitia mitandao ya kijamii kwanza. Kuna huu mfumo wa whatsapp ambapo niko ndani ya vikundi kadha wa kadha ambavyo ni vya wanahabari na pia wale ambao huwa ni watunga habari nazungumzia pengine wanasiasa watunga sera. Kwa hivyo mara nyingi taarifa nazijua kwenye mitandao whatsapp kitu kikitokea nakifahamu pale katika kundi langu la whatsapp ambalo tuko na wanahabari na pia afisini. Kwa hivyo tunafahamu yale ambayo yanajiri kabla ya ulimwengu ama wakenya kujua nini kinaendelea. Na pia mara nyingi uo uo mtandao wa WhatsApp taarifa zinatembea kwa wingi. Unapata wakenya, wamejua, pia sisi tunajua, tunafuatana. Kila kitu kinajulikana kwa WhatsApp kabla kifike kwenye runinga. Kando na WhatsApp kuna mitandao ya kijamii kama vile Facebook, X na Instagram. Ambavyo pia watu wanatazama taarifa pale zinapochipuka na TikTok pia. Kwa hivyo huwa nafuatilia taarifa katika mitandao ya kijami na baadaye ndo nakuja nathibitisha kila kitu katika runinga. Mwendo wa usiku wakati wa taarifa.

Nimejaribu mara kadhaa kujifundisha kupiga gita na nilijaribu nilipokuwa mdogo maanake mamangu mzazi alikuwa anapenda sana kupiga gita. Kwa hivyo nilijaribu kujifundisha lakini kidogo siku shika, maanake gita inahitaji ujitolee na uweke muda wakutosha katika kujifundisha kupiga gita. Sio kupita pita tu dakika kumi ukienda. Unafaa utenge muda ambao utautumia kujifunza gita. Mimi sijafanya hivyo ndiposa sijapata fursa ya kushika vizuri kucheza gita Lakini ni kitu ambacho nataka niendelee kujifundisha ili niweze kuwa bora katika upigaji gita Maanake ni sanaa ambayo inafurahisha, ni sanaa ambayo inatoa mziki vizuri ni sanaa ambayo ni nzuri katika mziki, kwa hivyo ni nzuri ya kusikizwa, ya kucheza pia.